Mara nyingi mimi husikiliza muziki wa bongo, bongo flavor, napenda jinsi wasanii wetu, wanavyochanganya vionjo vya kisasa na lugha yetu tamu ya kiswahili. Pia Afrobeat, kutoka pande za Afrika magharibi, hunipa nguvu sana. Hasa nikiwa nafanya mazoezi au nikiwa kwenye sherehe, midundo yake inalazimisha mwili, mwili ucheze tu. Na pia saa zingine mimi husikiza muziki, muziki wa lofa na ala Mara nyingi naisikiliza ninapokua kazini au nasoma Napenda kusikiza muziki uo juu haina maneno mingi na inabua inapata kama akili huwa imetulia ni muziki tulivu ambao unasaidia kuongeza umakini pia bila kuvuruga akili na pia inatengeneza mazingira yako yawe mazuri ya kufanya kazi.

Mchezaji wa michezo ninayempenda nilionel messi. Kinacho nivutia zaidi kwake situ uwezo wake wakucheza mpira kwa kiwango chajuu, bali pia tabia yake, nje ya uwanja. Messi ni mchezaji mnyenyekevu sana. Hana makelele mengi lakini kazi yake inaongea kwa niaba yake. Anaonyesha kwamba mtu anaweza kufika mbali kupitia bidii, ni dhamu na kujitolea bila kujisifu au kudharau wengine.

Ndiyo, navaa miwani, nilianza kuvaa miwani baada kugundua kuwa macho yangu yanachoka haraka. Hasaa nikikaa mda mrefu nikitazama, skrini au nikisoma. Kwa kuwa mara nyingi, niko kwenye kompyuta, nikihariri video, kuandika au kufanya kazi za ubunifu, miwani imenisaidia sana kupunguza maumivu ya macho na kunipa ufanisi zaidi katika kazi zangu za kila siku. Kwa upande mwingine, nimezoea miwani kiasi kwamba imekua sehemu ya maisha yangu ya kawaida. Haijanizuia kufanya chochote, badala yake imenisaidia kuona mambo kwa uwazi zaidi. Kwa maana halisi na hata kimawazo, inanifanya nijitunze zaidi kiafya na kunikumbusha umuhimu wa kujali mwili wangu, nikiwa nafanya kile ninachopenda.

Muziki ninaoupenda ni ule unaoniguza kihisia na kunifanya nitafakari Si lazima uwe wakelele nyingi Napenda sana hip hop, enye ujumbe, R&B na pia Afrofusion Kwa sababu, aina hizi za muziki zinaelezea maisha halisi Mapambano, ndoto na hisia za ndani Nikisikiliza muziki wa aina hii na hizi kama msanii anaongea nami moja kwa moja Pia napenda muziki unaonisaidia kuzingatia na kuingia kwenye hali ya ubunifu hasa wakati nafanya kazi za filamu au uhariri. Wakati mwingine napendelea instrumental au soundtrack za filamu kwa sababu zinanisaidia kuwaza picha, hisia na hadithi. Kwa ujumla, muziki kwangu si burudani tu, bali nichanzo cha motisha, faraja na musukumu wa ubunifu.

Ndiyo, nimewahi kufanya yoga, ingawa si kwa kiwango cha kitaalamu. Nilianza kuijaribu kama njia ya kupunguza msongo wa mawazo na kujituliza akili. Hasa pale ambapo mawazo yanakuwa mengi au mwili umechoka. Yoga ilinisaidia sana katika kuthibiti pumzi, kutulia na kujielewa zaidi kimwili na kiakili. Nilicho gundua ni kwamba yoga siyo tu mazoezi ya mwili, bali pia ni mazoezi ya nidhamu na utulivu wa ndani. Inanifanya nijisikie mwepesi, mwenye umakini na mwenye nguvu mpya baada ya kufanya. Ingawa, sifanyi kila siku, nimeona umuhimu wake katika kunisaidia kusawazisha maisha. Hasa nikijishugulisha na kazi za ubunifu, ambazo zinahitaji umakini na utulivu wa akili.

Mahali pa kihistoria ningependa sana kutembelea ni makumbusho ya taifa ya Kenya, yaani National Museum of Kenya. Napendezwa na kihistoria ya nchi yangu na jinsi inavyohifadhiwa kupitia sanaa tamaduni na mabaki ya kihistoria. Kutembelea mahali kama hapo, kunanipa nafasi ya kuelewa vizuri tulikotoka kama taifa na jinsi hilo inavyoadhiri tulipo leo. Pia ningependa kutembelea makumbushk ya reli kwa sababu inaonyesha historia ya ujenzi wa reli na mchango wake katika maendeleo ya Kenya. Kama mtu anayependa hadithi na filamu, maeneo ya kihistoria hunipa msukumo mkubwa wa kuunda simulizi zenye maana yananiunganisha na zamani yananiwezesha kutafakari na kunipa mtazamo mpana wa maisha na historia kwa ujumla.

Ndiyo, napenda kula popcorn, hasa nikiwa natazama filamu na nikistarehe Kwangu popcorn imekua kama sehemu ya uzoefu mzima wa kutazama filamu inafanya muda huo uwe wakufurahisha zaidi Iwe ni nyumbani au kwenye sinema. Popcorn unipa ile hali ya burudani kamili Pia napenda popcorn kwa sababu ni chakula chepesi. Hakihitaji maandalizi mengi na kinafaa kuwa muda wa kupumzika Wakati mwingine napendelea ile yenye chumvi kidogo, wakati mwingine yenye ladha tamu kulingana na hali ya siku. Kwa ujumla, popcorn si chakula tu kwangu, bali nisehemu ya utamaduni wa burudani na mapumziko.

Ndio, napenda kupika ingawa siifanyi kila wakati. Napenda kupika asa ninapokuwa na muda wangu au ninapotaka kujaribu kitu kipya. Kupika kunanipa nafasi ya kuwa mbunifu, kuchanganya ladha tofauti, na kuona kitu kinatokea kwanzia mwanzo hadi mwisho. Kuna furaha fulani unapopika chakula alafu, ukakifurahia, mwenyewe, au ukashare na watu wengine. Pia napenda kupika kwa sababu kunanifanya nijitegeme na kuthamini mchakato mzima wa maandalizi ya chakula Si lazima nipike vyakula vigumu sana Hata chakula rahisi kikitayarishwa vizuri kinaweza kuwa kizuri. Kwa ujumla kupika kwangu ni saidi ya kujaza tumbo ni njia ya kupumzika, kujifunza au na kujitunza.

Napenda kufanya mambo rahisi lakini yenye maana nikiwa na familia yangu Zaidi ya yote napenda kukaa pamoja na kuzungumza, kusimulia, hadithi, kucheka na kuelewana zaidi huo muda wa mazungumzu hunifanya nijisikie karibu nao na kunikumbusha umuhimu wa familia kama msingi wa maisha Pia napenda kutazama filamu au vipindi pamoja hasa wakati wa mapumziko au wikendi ni muda wakupumzika na kufurahia uwepo wa kila mmoja bila presha ya mambo ya nje. Wakati mingine tunapenda kula pamoja au kushiriki shughuli, ndogo ndogo nyumbani na hayo yote hunipa amani na furaha. Kwa ujumla, kuwa na familia kwangu si kuhusu shughli kubwa sana, bali ni kuhusu muda wa pamoja na mshikamano.